Mwandishi wa vitabu ninae mpenda sana ni Asumpta K Matei kwa sababu huyu mwandishi ametumia aina zote za lugha ya kiswahili na pia kutoka kwake mtu anaweza kujifunza kiswahili sanifu na bila hadi kuitaji mwalimu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu vingi kutazama video nyingi ambazo zina mafundisho aina tofauti tofauti umu nchini Kenya na pia ulimwenguni kote. Napenda kusoma gazeti na kupitia articles za watu ambazo ambao wameandika na watu ambao wako na maarifa katika nyanja mbali mbali.

Malengo ninayo kazini mwangu kwa sababu mimi ni mwalimu, lengo langu kuu ni kuhakikisha kuwa wanafunzi wamejifunza kufanya kazi kwenye timu, yani wawe na ushirikiano, na pia ni kuhakikisha kuwa wanafunzi wangu wame elewa kila ambacho nawafunza darasani, na pia wameza kufuzu vizuri kwenye mtihani wao wa kimataifa.

Kumbukumbu ya kutisha sana ilikuwa siku ambayo niliweza kuota ndoto mbaya sana ambayo ilinitea mawazo mengi akilini. Usiku huo niliweza kuota ndoto ambayo ilinitea mawazo mengi. Hiyo ndoto ilikuwa ya mama yangu mzazi kuweza kuaga dunia. Niliweza kuamka asubuhi nikiwa na wasiwasi sana nashangaa. Hiyo ndoto yamaanisha nini kwa sababu sikutaka sana kumpoteza mzazi wangu. Kwa hivyo niliamka na kuomba na kulia sana.

Ningependa kumshauri kuwa, anapo anza kazi, umo kazini anakutana na watu wengi, watu wengi kutoka kabila tofauti, watu ambao hawafanani kitabia, na pia hawafanani kabisa, wenye hulka tofauti, tofauti. Kwa hivyo ningependa kumshauri huyo mtu kuwa, haweze kujifunza kushirikia na wenzake ambao wamo kule kazini na pia aweze kujishugulisha na mambo yake ambao ya memuleta kazini mbali si kuketi kwenye vikundi na kuongea watu wengine ni kujitahidi tu ambayo itampeleka mbahali.

Napendelea kusoma gazeti kwa sababu gazeti hua ina kwa kusoma hua naweza kupata maarifa na pia akili yangu yaweza kupanuka Ndiyo maana napenda kusoma gazeti na kusoma pia yaleta manufaa mengi ya kiafya pia kwa sababu ni kama mazoezi pia Lakini mazoezi ya namna ingine kwa sababu haya ni mazoezi ya akili.

La hasha, maishani mwangu mwote sijawahifuga wanyama au pia hadi wazazi wangu bado wajawai maishani mwao kufuga wanyama katika familia yangu sija lelewa tukiwa na wanyama kwenye boma letu Tumeishi kuwa peke yetu Labda ni kwa sababu ya mapendeleo ya wazazi na pia mimi kwa sababu sija za zoeya pia napendelea iwe tu hivo.

Wakati ambapo naenda hospitali labda ni na maumivu aina tofauti tofauti kwenye mwili lakini siwezi kusema na mara ngapi kwa mwaka lakini naeza kusema kuwa hospitali huwa naenda nikiwa na ule la ele magonjwa ambayo ni serious yaani ambayo yanahitaji uduma ya haraka iweze kanavyo.

Mimi huoga mara moja au mara mbili kwa siku inalingana na kitu ambacho nimekuwa nikifanya kwa siku. Siku ambayo ninaenda kwenye gym huwa naoga mara mbili kwa siku kwa sababu ninapotoka kwenye gym huwa nimefanya kazi ya kuchosha sana mwilini. Ndivyo ya bidi nioge tena mara ya pili. Siku ya kawaida huwa siogi mara mbili kwa siku huwa naoga mara moja kwa siku.

Mi hupenda sana ushirikiano. Hivyo basi mimi hupenda sana kushirikiana na watu wengine hata katika kufanya kazi. Huwa na shirikiana na wenzangu katika project, katika kazi ambazo tumepewa. Huwa napenda sana kushirikiana na wengine kwa sababu hapo tunaweza kuungana na tuunganishe mawazo yetu ili kutengeneza kitu ambacho nikiwa peke yangu singeweza. Lakini kwa mawazo ya wenzangu, tunaweza kujadiliana na kutua kitu ambayo kina manufaa zaidi. Yaani matokeo yanaweza kuwa bora zaidi nikifanya kazi na wenzangu kuliko nikifanya kazi nikiwa peke yangu.

Pahali ambapo nimesafiri, ambapo ni pazuri, ni ule kule pwani. Mahali ambapo kunaitwa kule pwani kwenye Indian Ocean. Kwa sababu niya yangu sana ni kuogelea, kwa sababu huwa napenda kuogelea sana, niende kwenye ile bahari kubwa nikaogelea na nilipendezwa sana, kwa sababu ina manufaa mingi sana, kwa sababu inanifanya nihisi vizuri, nihisi mchangamufu, ndiyo.

Kwa kusherehekea sikukuu, mimi hupenda sana kwenda kwenye familia au kutembea na marafiki ili siku hiyo ya kufana sana kwa sababu kitu ambayo mimi huamini ni kuwa watu tukiwa wengi kitu huwa ya kufana, kitu ambayo tunachofanya huwa ya kufana sana. Ndio maana mimi hupenda sana kutembea na watu hiyo siku ya krismasi au sikukuu na tunatembea, tunala, twacheka, tuafurahia na pia tunakumboshana mambo ya kitambo ambayo ya nafurahisha na ya naleta ladha kwa hiyo siku.

Rangi ni nayopenda kwenye ukuta wangu ni rangi ya dhahabu. Yaani hii rangi ya dhahabu huwa inapendeza kwenye nyumba na inaleta ule ambayo na hita warmness katika nyumba. Yaleta joto katika nyumba. Huwa napenda hii rangi kwa sababu ina manufaa mengi na pia huwa naifurahia sana kama binafsi.

Mwalimu ninaye mkumbuka sana ni mwalimu wangu wa biolojia. Mwalimu wangu wa biolojia alikuwa mwalimu wakipekee sana kwa sababu huyu mwalimu aliweza kunisaidia sana kweza kuelewa ili somo la biolojia. Kwa sababu aliweza kuniaminia sana kuwa naweza kupita kiwango ya ya ufanisi katika hiyo lugha na pia katika masomo yangu yote. Kwa hivyo naweza na mkumbuka huyu mwalimu vizuri kwa sababu ya kwa sababu ya kazi ambayo alifanya maishani mwangu.

Apana, huwa sinandege wa kufuga nyumbani kwa sababu nilivyo sema awali nyumbani kwetu hatuna hao hatujawai kufuga wanyama nyumbani, iwe wanyama wapori, iwe wanyama wanyumbani hutujaifuga wanyama kwa sababu wazazi wangu hawajai pendelea. Na pia mimi kwa sababu ya wazazi wangu nimeiga hiyo huo ulika wao na pia mimi huwa sipendi kufuga wanyama iwe ndege au yeyote.

Haa mimi hupendelea hupenda zote yaani na kuna wakati ambavyo nitapenda baridi kuna wakati mwingine nitapenda joto wakati wa baridi huwa inaniumiza sana huwa nakuwa na shida kifua baridi ikizidi lakini wakati wa jotu pia huwa anahisi kuchomeka na pia kuugua mwili mzima ndivyo bado natamani tena kuwe na na baridi.

Mahali ningependa kuenda ni kule Mombasa, mahali ambapo kunaitwa Fort Jesus. Hiyo mahali kumesifiwa sana katika historia, na ningependa sana kuenda kuona nini ambacho kinasifiwa sana kuhusu huo hiyo mahali. Yaani ningependa sana kujua na pia kujiunga na wengine ambao wameweza kuona na kusafiri na kuweza kuona ama kutembelea iyo mahali.

Anapo ta maali ambapo unatazama hau unapenda kutazama video mtandaoni ni kwenye instagramu na pia naeza kutumia tiktoki kwa sababu ina video ambazo ni video ambazo naeeza kuzita ni za ahh. Ni quality na pia ina ina video ambazo zinaucheshi sana ndiyo maana napenda kutazama huku.

Ndiyo mimi hupenda sana hupenda sana kuhusiana na watoto mimi Naweza sema talanta yangu ingine ni kufunza na kupia kukua karibu na watoto huwa napenda sana inaniletea furaha sana muyoni kuwa na karibu na watoto na pia kucheza na wao, Ndiyo.

Mimi hupenda kununua vitu sokoni, vitu kama nguo, chakula, chakula ambacho ni freshi, ambacho hakijaharibika, huwa napenda sana kununua kwenye soko Kwa sababu vitu huko zinatolewa kutoka kwa shamba na zikiletwa zikiuzwa na pia ni bei ambayo ni rahisi sana ambayo naeza kugaramikia, mimi kama mwanafunzi, ndio.

Mji niliozaliwa ni kule Kisii County, maeneo ambayo yanaitwa South Mugirango, huo ni mtaa mzuri sana kwa sababu una miti aina tofauti, hewa ni safi mule South Mogirango. Halafu mimea imepandwa kwa mimea imepandwa kwa wengi sana mimea kama ndizi, mimea kama tukona mahindi, kuna majani chai, kuna kahawa mimea mingi mingi ambayo haina, ambayo ni mingi sana ambayo haina limit.

Mahali ninapo soma habari mutandaoni ni kwenye apu ambayo inaitwa tiktok au YouTube ama pia naweza kusomea kwenye phoenix. Yani mahali popote ambapo inanilete ujumbe. Lakini sana sana mimi upenda kusoma kwenye gazeti pia. Kwa sababu kwa kusoma huwa napata maarifa ambayo ni mengi na misamiati ya kiswahili.

La hasha, mimi siishi mahali ambapo nilizaliwa kwa sababu ya masomo ilinibidi niweze kuhama mahali ambapo nilizaliwa kule Kisii. Wakati huu naishi Nairobi, mahali ambapo nasomea katika chuo kikuu cha Kenyata na ni kwa sababu ya masomo ndiyo maana nimeguria huku.

Kusema ukweli mimi sijui mchezaji yeyote katika mchezo iwe mchezo wa rugby iwe mchezo wa futiboli mimi sii fani wa mchezo kwa hivo sijui wachezaji aina wachezaji tofauti tofauti ambao wamebobea na ambao wamevuma humu nchini au ulimwenguni kote.

Katika wikendi mimi hupenda sana kuenda kanisani. Siku ya jumamosi ndiyo siku yangu ya ibada. Kwa sababu najua kuwa mungu alipumzika siku hii, Yesu alipumzika siku hii ya saba ambalo ni sabato akaibariki na kuitakasa kwa hivyo, mimi huenda kanisani siku hii, huwa naabudu kwa kuimba, kwa kusoma biblia na kusikiliza neno lake mungu. Na pia katika siku ya jumapili mimi pia hupenda kuenda kwenye mazoezi ya nyimbo za kanisa kwa matayarisho ya kuimba jumamosi inayofuata.

Mimi hupenda kufuwa nguo kila siku, yani nafua nguo mara sita kwa wiki, hua nafua nguo bada ya kuoga, hua nafua nguo ambao nimechafua, kuhakikisha kuwa sipati uchafu kwa nyumba yangu na pia sina nguo chafu na pia hua nafua siku sita lakini si siku saba kwa sababu siku ya saba hua naenda kanisani kuwa budu au kusali kwa sababu ni siku takatifu ya sabato.

Ndiyo, mimi hupenda sana kunywa maziwa, maziwa ina ladha mzuri kwenye mdomo na pia maziwa iko na manufaa mingi kwenye mwili kama vile, inasaidia sana katika ukuwaji wa mwili Kwa sababu pia tunaeza kuita proteini maziwa ina manufa mingi sana kwenye maisha yangu na pia kwa maisha ya watoto wadogo Kwa sababu pia inafanya mtoto aweze kuwa mkubwa na pia inaboosti akili.

Wakati wa asubuhi mimi hupendelea sana kula ugali, yaani ugali Yani ugali na mboga yoyote kwa sababu wakati wa asubuhi huwa nakula chakula ambayo ni heavy sana ambayo ni nzito sana. Kwa sababu huwa naeza kaa wakati siku mzima bila kula na huo ugali wa asubuhi unanishikilia tumbo hadi jioni. Kwa hivyo inanipa nguvu siku mzima hadi tena niongoje chakula cha jajio.

Mimi hupenda sana kutazama kipindi cha citizeni. Hiki kipindi cha sitizeni ina manufaa mengi sana na bado inaleta vipindi vipindi vingi kwenye stesheni. Tunapata kuwa kuna vipindi vya kuburudisha, vipindi vya kuchekesha, kuna chemsha bongo, pia kuna vipindi vya kufurahisha tu macho. Ndiyo, ikona vipindi vingi ambavyo vinaeza kukuza mawazo ya kibinadamu na bado kufunza bado watoto na pia watu wazima.

Kitu kinacho nifanya nicheke sana huwa ni video za ucheshi ni video ambazo zile ambazo ziko na utani video ambazo zina huwa zinachekesha na pia kitu ambacho hunichekesha ni kucheza na watoto haswa huwa wananifurahisha na bado na.

Mziki ninao sikiza mara nyingi ni mziki ya kanisa ya kiadventista. Hizo mziki huwa nazipenda sana kwa sababu huwa zinongelea mungu sana na ambazo zinapigwa au zinaimbwa kwa utaratibu na zinaimbwa kwa upole ambao una unasafisha moyo na pia ambao utakupa unyenyekevu. Unyekevu huo upole hunipa unyenyekevu naposikiza naposikiza hizo nyimbo za kiadventista.

Mimi huwa sipendi mipira ya miguu kwa sababu sijawai kuwa na interest lakini kwa sababu ya marafiki wangu wengi wanapenda sana hii mipira. Huwa nasikia wanapenda mchezo kama arsenali, Chelsea. Huwa nashabikia sana timu ambayo mpenzi wangu yuko. Kwa hivo miushabikia Chelsea lakini kitu ambacho najua sijui kwa nini au sijui hadi iyo inasimamia nini ama inasaidia nini kabisa. Hiyo sielewi na sielewi.

Jamii yangu huwa naisaidia ya kwanza kwa kuwafunzia watoto Kwa sababu mi ni mwalimu na nimesomea na nimebobea sana katika iyo sekta ya kuwafunza wanafunzi somo la kemia na biolojia Huwa nawafundisha hawa watoto hawa kwa bei ya chini sana kama hamsini kwa kila mwanafunzi namfunza hisabati Naweza kumfunza masomo yote ya sayansi na wanaweza kuelewa vizuri sana.

Ili niweze kukamilisha kazi kwa wakati mimi hupenda sana kuanza kazi mapema Kwa mfano kama nina somo la kusomea ama ama nina somo la kusomea huwa nahakikisha kuwa nimeamka mapema ili kumaliza na pia huwa namaliza haraka kama kwa mfano ninapokuwa darasani na niko na muda wa dakika hamsini ama dakika arubaini huwa natengeneza Plani Ninapoenda darasani Najua nikona huu muda nafaa kumaliza kwa huu muda kwa hivyo huwa nafanya haraka na ili niweze kueka kueka muda.

Na mimi hupenda mvua sana wakati mwingine, huwa napenda mvua wakati wa usiku, kwa sababu kunapo nyesha usiku, huwa nahisi kulala, yani mvua inaniletea huru usingizi na huwa inaniletea amani sana. Na pia, napenda mvua kwa sababu inaweza kuleta ukuwaji wa mimea, yani pia inaweza kutuletea maji wakati ambao kuna ukame, tuletea maji ya kunywa, maji ya kufuwa, maji ya kufanya mambo mengi.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, huwa nahakikisha kuwa, ninapo enda dukani, huwa nahakikisha kuwa, ninapo enda dukani nakuchukua, na kupewa hizo magunia za plastiki, kama vifaa yangu, huwa nahakikisha huwa nazitupa mahali pazuri, yaani huwa nachimba chini na kuchomelea hizo plastiki. Nikimalizia mafuta ama chombo chenye plastiki huwa nakichoma kwenye taka.

Huwa na hakikisha kuwa nimeketi chini, nikatulia kwanza, nikapumua ndani, tena nakutoa ili nisiwe na presha mingi na nisiwe na ile uwoga. Alafu, ningia kwenye kazi, nikiwa, nimeeka akili yangu yote humo kazini, ili niweza kufanya haraka na kwa muda ufa hao.

Kiongozi mzuri anafaa kuwa ni kiongozi mwenye ukarimu, ni kiongozi ambaye kila mtu anaweza kumta kumtazamia, yani huyu kiongozi kila mtu anataka kuwa nae kwa sababu anahulka mzuri, hulka kama akona ukarimu, ni mtu ambaye anaweza kuaminika, ni mtu ambaye hanaubaguzi kwa watu, ni mtu ambaye aah anaweza kulekeza watu kwa njia za mungu pia.

Mimi hupendelea sana kuandika kuliko kuongea kwa sababu kwa kuandika huwa naelewa zaidi kwa kuandika huwa napata maarifa mingi na kwa kuongea huwa napata nimesahau vitu vingi ambavyo ni vya muhimu kwa kusema lakini kama inanibidi niweza kuongea huwa naongea tu.

Ndiyo huwa napiga kura kwa sababu mimi niko juu ya miaka kumi na nane katika nchi ya Kenya Alafu wakati wa kupiga kura huwa naamka asubuhi sana Asubui na alfajiri ili kuweza kuwania kufika katika kule forodhani niwe wa kwanza ili niweze kumaliza na kuenda shughuli zangu za kazi.

Mimi upenda sana somo la biolojia. Mimi upenda somo la biolojia kwa sababu kisi wa kwanza inanifunza jinsi mwili jinsi mambo yanafanya katika mwili wangu. Na bado inanifunza jinsi ya kujieka niwe mtu mwenye afya. Na bado inanifunza mambo mengi kuhusu mwili yangu ambayo singejuwa kama si kupitia kwa somo hili la biolojia.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa rugby kwa sababu nimesikia sifa nyingi kuhusu rugby, nimesikia kuhusu rugby yani rugby kama uko na shida ya hasira mahali ambapo unaweza kuenda ili hasira zako ziweze kupungua mwilini ni kucheza rugby yani unaweza ku-manage vizuri ama unaweza ku-control vizuri hizo hasira za hasira za mwili kwa kucheza rugby.

Ushirikiano katika timu ni wa muhimu sana kwa sababu mmoja naeza kuwa anajua jambo na mwingine hajui ama kile ambacho ama lile wazo ambalo mmoja ako nalo si wazo ambalo linafanana na ambalo mwingine ako nalo. Yaani kwa kifupi tunaeza kusema katika kufanya kazi kwa ushirikiano tunaeza kupata mawazo au mawazo mbali mbali kutoka kwa watu tofauti tukiwapa nafasi.

Nikiwa na marafiki zangu huwa napenda sana tukipiga gumzo, yani tukiongea, tukijadiliana kuhusu maisha, na pia kuhusu vitu ambavyo vinatufurahisha katika maisha, na pia kukumbushana kumbukumbu za maisha ambazo azitawaisahau. Na pia nikiwa na marafiki hua napenda sana tukila pamoja na tukifurahi pamoja. Pia nikiwa na marafiki ambao tunaeza kusoma pamoja, tukisoma pamoja bado ni furaha yangu na pia hua napenda sana na inafurahi.

La sijawahi kuenda tamasha la mziki lakini au nafikiri siku moja ni kuwa nafikiria kuwa siku moja nitembelee tamasha moja la mziki ili niweze kuona kile ambacho kinaendelea kwa sababu kwa ukweli sijawahi kuhudhuria wala sijawahi sijawahi enda au sijui vile ambavyo tamasha la mziki huwa.

Katika jamii yangu, mimi hupenda kushirikiana sana na watoto, mimi hupenda sana kucheza na watoto kuwafunza na pia kuwaelimisha au kuwapa mawaidha kuhusu maisha ya badaye. Mimi husaidia sana jamii yangu na vitu aina mingi kama vile kuwafunzia watoto wao, masomo ya biolojia, masoma ya kemia na fizikia pia kwa sababu najua shuleni wanafunzi wanalemewa sana na hayo mafunzo kwa bei tu rahisi.

Ninapoanza kazi kitu cha kwanza huwa naomba kwanza kwa sababu najua kuwa mola ndiye mola ndiye ambaye amenipa nafasi nyingine ya kuona siku na bado ya kufika humo kazini. Kwa hivyo huwa naanza kwa kuomba alafu najiekea kinywaji nanywa kinywaji kidogo ili niweze kuchangamsha akili ili kazi ianze kwa ufasaha.

Mimi hudhamini zaidi kazi ya udaktari kwa sababu kazi ya udaktari ni sekta, ikokatika sekta ya afya na madaktari hua wako katika mstari wa mbele kwakikisha kila mtu yu kukatika hali salama ya afya yao. Na pia ili kuhakikisha hali salama ya maisha yao Wanatibu au wanafanya kazi kwa waraka sana ilikuokoa maisha ya kila mmoja Kila mmoja nchini.

Kwa mfano, kama nimepewa shuleni kazi ya nyumbani, nimepewa shuleni na imefika yame imekua siku mbili kabla ya kupeana hiyo kazi kwa mwalimu, hua nafanya kwa haraka. Yaani huwa naketi chini naamua nifikirie tu kufanya hiyo kazi ili niweze kuifanya kwa haraka Yaani kila kitu ambacho naeza kuita focus Huwa nafocus ili niweze kumaliza mbio.

Kwangu binafsi huwa sipendi kupiga picha mara mingi kwa sababu huwa naogopa yaani ile kitu ambayo naita photophobic yaani picha phobic yaani huwa naogopa picha sana kwa sababu huwa naona kuwa labda nikipigwa picha huwa haipendezei au mimo mwenyewe sipendezei.

Ndio, mimi huvaa miwani kwa sababu nina shida ya macho, yaani mimi huwa sioni vitu ambavyo viko mbali, bali huwa naona vitu ambavyo viko karibu. Yaani kwa kizungu, niko na ugonjwa ambao unaitwa myopia, au ugonjwa ambao unaitwa myopia, siwezi ona vitu vya mbali lakini naeza kuona vitu vya karibu. Hiyo ndiyo maana huwa navaa miwani, na mbali na hayo bado huwa navaa miwani kwa sababu huwa niko na shida ya jua. Jua kali linaponigonga machoni huwa napata kuumwa na kichwa kwa sana.

Rangi ninayopenda zaidi ni rangi ya kijani kibichi, hii ni rangi naipenda sana na inanipa kumbukumbu kuhusu nguo yangu ambayo niliinunua na ambayo nilikuwa naipenda sana, ni nguo yangu ambayo nilinunuliwa na mpenzi wangu, ilikuwa ambayo naimilika hadi wa leo. Na pia rangi hii pia inanikumbusha mazingira, inanikumbusha miti, mazingira ambayo tunayo na urembo wa mazingira.

Kuhusiana na michezo, mimi kama kawaida huwa sichezi na huwa sipendi mpira wala sipendi michezo kama ya vikabu, sipendi michezo ya miguu, hakuna mchezo ambao huwa napenda, kwa hivyo kuhusiana na mipira huwa sina ufahamu wowote kabisa.